Ninapenda kutumia teknoloji ya sauti kwasababu ina niraishishia maishia katika njia nyingi mara nyingi nikiwa na shuguli nyingi mikona yangu ikiwa imeja naweza kutumia amri za sauti kuandika ujumbe kutafuta tarifa au hata kueka kumbukumbu muhimu teknoloji ya sauti unisaidia kuokoa muda na kufanya kazi kwa ufanisi sizaidi pia napenda jinsi inavyofanya mawasiliano kua ya haraka asa ninapokua barabarani au nitifanya kazi zingine wakati mingine ninaitumia kuskiliza vitabu au podcasti ili kujifunza mambo mapya bila kukaa chini kusoma kwakifupi teknoloji ya sauti imenifanya nijisikie huru zaidi na imeleta huraisi mkumbwa katika maisha yangu ya kila siku.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia mbalimbali. Kwanza napenda kusaidia wenzangu kupitia elimu na ushauri. Mara nyingi ninashiriki maarifa yangu kwa watoto na vijana kuhusu umuhimu wa elimu na nidhamu. Pia ninajitolea katika miradi ya usafi wa mazingira kama vile kupanga shughuli za kusafisha shamba au mitaa yetu. Wakati mwingine ninashiriki kwa kushiriki mawazo yangu katika mikutano ya kijami ya mashirika ya kijami ili kuboresha maendeleo ya jamii. Pia napenda kushirikiana na wengine katika shughuli za kijami kama misaada kwa wagonjwa au wazee wanaohitaji misaada. Kwa ujumla nadhani kila mchango mdogo una dhamani kubwa na mimi huchukua nafasi yangu kushirikiana kwa moyo wote.

Napenda mikutano inayolenga maendeleo na ubunifu kwa mfano napenda kushiriki katika mikutano ya kijamii na ya kijamii yenye lengo na kuboresha maisha ya watu kama vile kuzungumzia elimu afya na usafi wa mazingira Pia napenda mikutano ya kikazi ambapo wenzangu tunashirikiana mawazo na suluhisho za kuleta mafanikio katika miradi yetu mikutano ambayo ina muundo mzuri inasikiliza mawazo ya kila mtu na inakuza ushirikiano napenda sana Pia napenda mikutano midogo yenye mazungumzo ya wazi kwani inarahisisha kuelewa kila jambo kwa kina Kwa ujumla napenda mikutano yenye tija yenye lengo na inayowezesha kila mtu kuchangia mawazo yake bila hofu.

Ndiyo, napenda kula popcorn sana. Hasa wakati ninaangalia filamu au nikiwa na marafiki. Popcorn ni tamu, rahisi kula na mara nyingine inaweza kuwa na ladha tofauti kama chumvi kidogo au sukari kidogo. Ambayo, inafanya iwe ya kipekee. Napenda jinsi inavyoweza kuwa rahisi lakini pia inafurahisha. Ni kama chakula kidogo kinachoweza kuburudisha moyo na akili. Wakati mwingine, kula popcorn kunanifanya nijisikie raha na kupumuzika baada ya siku ndefu au kazi nyingi. Pia napenda kushirikiana popcorn na wenzangu wakati wa hafla ndogo au picnic kwa sababu inaleta furaha na uunganisho kati ya watu. Popcorn ni kitu cha kawaida lakini cha furaha.

Napenda kufuata mifereji ya televisheni inayojumuisha elimu burudani na habari Kwa mfano napenda kuaona vipindi vinavyo fundisha ujuzi mpya na kueleza hadithi za maisha kwani vina nipa maarifa na motisha Pia na penda kuona vipindi vya muziki au filamu za kuchekesha ambavyo huniweka kwenye hali ya furaha na kupumzika Baadhi ya wakati na penda kufuatilia vipindi vya habari ili niwe na taarifaza mambo yanayo tokea duniani na jamii yangu Pia na penda vipindi vinavyohusisha maisha ya watu utamaduni na michezo Kwa ujumula napenda mifireji inayochanganya burundani na kujifunza, ikinipa hisia nzuri na mawazo mapya ya kila siku.

Napenda kujenga mahusiano mazuri na wafanyikazi wenzangu kwa njia ya heshma, mawasiliano ya wazi na ushirikiano Kila siku ninajitahidi kusikiliza mawazo yao kushirikiana katika kazi za pamoja na kuwasaidia pale wanapoitaji msaada Pia napenda kushiriki furaha na mafanikio yao Kwani hilo linaongeza uhusiano wa kirafiki na motisha kazini Mara nyingine tunapanga mikutano midogo ya mazungumzo hau shugli za kijenzi ili kuimarisha uelewa kati yetu Ninaamini kwamba mahusiano mazuri kazini huongeza tija na mazingira ya kazi yenye furaha Kwa hiyo kila hatua ndogo ya kirafiki hau msaada ni muhimu katika kujenga uhusiano mzuri na wafanyikazi wenzangu.

Kila siku napendelea kunywa maji ya kutosha kuhakikisha mwili wangu unakaa katika hali nzuri ya afya kawaida ninakunywa takribani glasi nane za maji ambazo ni sawa na takribani lita na mbili Hii inanisaidia kubaki na nishati, kusaidia mmeng'enyo wa chakula na kuondoa sumu mwilini. Pia kunywa maji mara kwa mara kunasaidia ngozi yangu kubaki safi na yenye unyevu Najitahidi kunywa kabla na baada ya chakula Pia wakati ninapojishughulisha na mazoezi au siku yenye joto. Kwa ujumla maji ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku na kuyanywa mara kwa mara kunanifanya nijisikie afya na nguvu kila siku.

Wakati wa likizo napenda kujianda mape maili ni waze kufuraya kila siku kwa amani na raha. Kwanza na jipanga guli ambazo nitashiriki kama vile kusafiri kukumuzika nyumbani hau kushirikena na familia na marafiki. Pia napanga budjeti dogo ili kwa kikisha kwa kila kitu kinakua cha kufurayisha belashaka. Napanga pia muda wa kukumuzika na kusoma vitabu au kufuatiliya vipindivi terevisheni ni ninafizipenda. Wakati mwingine napanga kujiaribu vitu vipya kama michezo au mapishi mapya. Kujianda vyema ama kula nisaidi ya kuwepuka musongo na kunifanya nishirikiani kikamilifu na watu wakaribu na kupumuzika kikamilifu.

Na penda kutumia program mbalimbali kulingana na maitaji yangu ya kila siku, kawaida napenda kutumia program za mawasilano kama WhatsApp na Telegram kushirikiana na familia, marafiki na wenzangu kazini Pia napenda kutumia program za habari na mitandawao ya kijami kama Twitter hau Instagram, kufatilia matukio ya dunia na kupata mawazo mapia Mara nyingine napenda kutumia program za masomo au elimu kama duologi au Khan Academy kuongeza wujuzi wangu Kwa kazi napenda kutumia program za kupanga ratiba na miradi kama vile gugu kalenda hau trailer Kwa ujumula program hizi zinanisaidia kuendelea na maisha yangu kwa uhuraisi, burudani na tija.

Ninajishughulisha na masomo ya sayansi ya kompyuta. Jambo ambalo niliamua kuchagua kwa sababu napenda teknolojia na jinsi navyowesa kuboresha maisha ya watu. Kile ninachopenda zaidi ni kujifunza mbinu mpya za programu na kutatua matatizo changamano. Changamoto kubwa ni wakati wa kuelewa baadhi ya misingi ngumu ya hesabu na nadharia za kompyuta, lakini napata furaha nikipata suluhisho sahihi. Ningependa kuboresha mbinu za kupanga muda na kupunguza msongo wa mawazo, wa masomo wakati wa vipindi vyenye kazi nyingi kwa ujumla. Masomo yangu ni changamoto yenye furahi, ikinipa ujuzi na uwezo wa kuunda mustakabali wangu kwa teknolojia.

Na penda kutumia muda wangu wabure kwa njia ya kufurahisha na za kujenga akili Mara nyingi napenda kusoma vitabu au makala zinazoongeza maarifa yangu na kunipa mawazo mapya Pia napenda kusikiliza muziki au kuangalia vipindi vya televisheni vinavyonifanya nipumzike na kufurahia muda Wakati mwingine napenda kuishughulisha na michezo ya nje au mazoezi madogo ilikubaki na afya njema Pia napenda kutumia muda huu kushirikiana na familia na marafiki na kushiriki katika shughuli za kjamii kwa ujumla napendelea kutumia muda wangu wabure kwa njia zinazoniimarisha akili mwili nauhusiano wangu na wengine.

Napenda kutembea katika maeneo yenye mandhari ya asili kama vile bustani, mbuga au pwani. Kutembea sehemu hizi kunanipa utulivu na kunasaidiwa kupunguza msogo wa mawazo. Pia, napenda kutembea kwenye miji, kwenye historia, au mitaa ya kupendeza. Kwani kunanipa nafasi ya kugudua mambo mapya au kushirikiana na mazingira yangu. Wakati wa kutembea, napenda kusikiliza sauti za asili au muziki, tulivu. Jambo linaloongeza furaha ya safari yangu. Kutembea pia kunanisaidia kubaki na afya nzuri na kuimarisha mwili wangu. Kwa ujumla napenda maeneo yanayo changanya utulivu mzuri wa asili na furaha ya kuguduwa.

Nina mahusiana mazuri sana na waze wangu, napenda kuskiliza hathidi zao na kupata mafunzo kutoka kwa uzoefu wao Kwani unifundisha sababu za maisha na maadili muhimu, Mara nyingi tunashirikiana katika shugulu za kijamia hau shirehe familia na mimi huwa na heshima kubwa kwa maamuzi yangu Pia napenda kuwa saidi ya katika shugulu za kila siku kama kufanya kazi za nyumbani au kushiriki mawazo wakatu wa mikutano ya familia Mahusiana hayo uniweka karibu na utamaduni na historia ya familia yangu Napia unifundisha uvumili wuhuruma na hekima Kwa ujumu la wazee wangu nikielelezo cha heshima na upendo.

Chakula chajadi ninachopenda zaidi ni ugali na sukumawiki, kwani ni kitamu chalishye na kinanipa nguvu. Napenda jinsi ladha yake ina kubalika kwa kila mtu na mara nyingi na kipika mwenyewe kuakikisha kina kua safi na kitamu. Pia napenda kushirikana na familia au marafiki wakati wakula chakula hiki. Kwani hufanya mda wachakula uwe wa furaha na unganisho. Wakatu mwingine napenda kujaribu vya kula vyingine vya kienyeji kama samaki wa mto au wali wakunde. Kwani kila chakula kinahathi na utamaduni wake. Kwa ujumla chakula chajadi kinanipa hisia ya utulivu furaha na urafiki.

Kazi ninayodhamini zaidi ni ile inayohusiana na kusaidia wengine na kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Napenda sana kazi za elimu afya na usaidizi wa kijamii Kwani zinawasaidia watu kupata ujuzi afya na fursa za maisha bora. Ninaheshimu pia kazi zinazohitaji nidhamu, uvumilivu na ubunifu Kwani zinadhibitisha kwamba kila jitihada ina matokeo chanya. Kazi ninayoithamini zaidi hufundisha maadili ya heshima, ushirikiano na kujituma. Napenda kuona matokeo ya kazi hii yanapoonyesha maendeleo ya watu au jamii Kwa ujumla kazi yenye ya maana na inayobadilisha maisha ya wengine ndiyo ninayothamini zaidi.

Ndiyo, napenda sana kupiga chombo cha muziki hasa piano. Kupiga piano kuna nipa furaha na kulisaidia kumuzika baade asiku ndifu. Napenda jinsi midundo inavyoweza kuanyasha hisia zangu na kuunda hali ya furaha uzuni how utulivu. Mara nyingi napiga nyimbo nizojua hau kujaribu kuunda midundo yangu munyewe. Jambo ninaloongezo ubunifu wangu. Pia hana penda kushirike muziki wangu na familia au marafiki kuwani kuna leta furaha na unganisho. Kupiga chombo cha muziki pia kuna nifundisha uvumilefu nidami na ustadii wa muda mrefu. Kwa jumla muziki ni sehemu ya maisha ya wangu, inaya wanifanya nijisikiera na mutulivu.

Napenda kula ugali sana kwa sababu ni chakula cha kitamaduni rahisi na kinanipa nguvu Mara nyingi nakula ugali pamoja na mboga kama sukuma wiki maharagwe au mchicha kwani mchanganyiko huu hufanya chakula kuwe kitamu na cha lishe napenda jinsi ugali unavyoweza kuendana na aina mbalimbali za chakula na mara nyingi hushirikishwa kwenye familia au sherehe za kijamii Jambo linalo ongeza furaha wakati wa kula Pia ugali ni chakula kinachonifanya nijisikie kuridhika haraka Kwa ujumla kula ugali ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku Ikinipa nguvu furaha na hisia ya urafiki na familia.

Ndio, napenda sana kutembea msituni, kwa sababu ni sehemu ambayo inanipa utulivu na nafasi ya kutafakari. Harufu ya miti, sauti za ndege na upepo mwanana inanifanya nijisikie huru na karibu na asili. Ninapokuwa msituni najisikia kama nimeondokana na kelele na msongamano wa maisha ya kila siku. Kutembea kule hunipa nafasi ya kufanya mazoezi, kupumua hewa safi na kufurahia mandhari ya kuvutia. Wakati mwingine napenda kuenda na marafiki, lakini mara nyingi napenda kutembea mwenyewe ili kupata muda wa kujipanga kiakili. Kwa kweli msitu ni sehemu ambayo hunipa amani na kunifanya nipate nguvu mpya.

Ndiyo, napenda hesabu kwa sababu ni njia ya kupanga mawazo na kuelewa mambo kwa usahihi. Hesabu hufundisha nidhamu ustadi wa kutatua matatizo na uvumilivu. Jambo ambalo linafaa sana katika maisha ya kila siku. Napenda hasa hesabu zinaohusiana matatizo ya kweli kama vile kupanga bajeti kuesabu muda hau kutumia takrimu kuelewa matukio. Wakati mwingine hesabu zinaweza kuwa changamoto, lakini kufanikisha tatizo linaloongeza furaha na kuridhika. Pia, napenda kutumia hesabu katika michezo ya akili au mashindano madogo. Kwani hufanya nionekane mwenye ujasiri na akili timamu? Kwa ujumla, hesabu ni jambo linalofundisha na kunihamasisha kila siku.